Uchambozi kuchambua kitu kufanya miradi ama kufanya research. Uchambozi ni kuchambua kitu kukiangalia kwa kina na kujua kitu ambacho kineendelea. Kuangalia mwelekea ulipo. Kwa hivyo uchambozi ni kuangalia kitu kwa kina.

Hapana kinyume kunacho, kunayo, hapana ni kumanisha kukataa, hapana kweli, ndio, hapana ni kukanosha, ni kukataa kitu, ama kusema kitu akiko mahali kinafaa kua, ama hapana kitu ambacho nasa.

Teknolojia ni kitu ambacho ni mfumo wa katika kompyuta, ni mambu ambayo ya nawezesha kompyuta kufanya shughuli zake. Teknolojia ni vitu ambavyo vimeletwa katika muundo msingi, katika kompyuta tunazozitumia.

Kuchapisha ni kusambaza nakala za kuandishi, za maandishi katika vitu kama vile mapicha, kama vile maandishi katika gazeti, ili uweze kufikia umma. Chapisha ni unachumia printer ama unapublish, ni kama kusema publishing.

Nafasi ni kama kuomba nafasi ni kitu kilipo wazi, kitu kilipo available kwa lugha ya kimombo. Nafasi ni kusema unampa mtu nafasi kumkaribisha, kumu allow.

Uwezo wa kufanya kazi vizuri kwa tija na mafanikio au ustawi kuwezesha mtu ambaye amefanisi ni mtu ambaye amejikakamua, mwenye bidii, mwenye baraka tele kutowa kwa mungu anaweza kufanya kitu, anachokifanya vizuri.

Kama vile manjano ni kiungo, ambacho kinatumika, kinatumika kinacho bondwabondwa na kitumika kotoa katika chakula, kiliko katika familia ya mizizi, na kinatumika kutoa rangi ya manjano.

Kumi, kumi ni nambari, ni nawewa wafikiya kumi, kumi ni ishara ya, ni kumi, kumi ni namba, namba, namba ten, kama vile ten, kumi, kumi ni inezasema kwa term, term za mtu kufika ni miaka kumi, kama raisi.

Asubuhi na mapema, mimi huamka asubuhi, kujipanga, niweze kupanga mambo yangu, ili niweze kuamkia kazi ama mambo mengine. Asubuhi na mapema, kinyume cha asubuhi ni jioni, jioni yake, asubuhi ni wakati tunaamka jioni ni wakati tunatarisha kulala.

Miradi nijitihada na mipangilio ambayo yamefanywa na mtu ama watu kwa muda mrefu au fupi ilikuweza kutoa, mpango wa kazi ni kama vile project. Miradi ni mambo ambayo yanawezesha kuleta kazi.

Viatu ni vitu ambavyo unatumia kutembea ni vyombo vya kuvaa katika miguu. Mimi hupenda kiatu cha bata na kiatu kinatoka katika kuna tenginezwa na ngozi, ngozi ya ngombe, ngozi ya mamba.

Surwali ni aina ya nguo ambayo inavaliwa katika mwili upande wa ndani wa nguo zile zingine. Unavaliwa ndani ya kaptura. Ukivaa surwali inakusitiri uchi wako. Surwali ni aina ya nguo.

Usimamizi ni kuweza kupewa fursa ya kusimamia katika kuongoza watu au kitengo flani. So, kazi yako inakuwa ni kurepresent na kuweza kuwa kiongozi wao na kusema kwa minajili yao ama kutenda kitu kwa minajili yao.

Usiku tofauti yake ni mchana ama asubuhi. Usiku ni wakati watu wengi kama kawaida hulala. Ingawaje usiku kuna watu ambao huwa wanafanya kazi zao pia usiku. Usiku ni siku ya.

Muda wa mwisho, final, katika mchezo, kuna ule muda umepatiwa na referee ama kiongozi wa mchezo kufanya mchezo wako ama kufanya kitu. Final, muda wa mwisho ni fursa unayopewa kujaribu kuona kama utaleta matokeo tofauti.

Neno siri ni kitu kilicho shirikishwa kwa usiri na watu wachache. Kitu ambacho kisichojulikana, kitu kimefichwa kwa undani sana, kitu ambacho ni wachache tu wanaweza kukifahamu na kimesambazwa na watu wachache either wawili ama zaidi lakini kitu chasa.

Shule, shule ni mahali ambapo, wanafunzi, uenda kusoma, masomo, wanafunzi. Shule ni aina mingi, kuna shule ndogo, kama shule basic, kama primary, kuna shule msingi, kuna shule kikuu, kituo kiku pia.

Mnunuzi ni mtu mbaye anahaja na kitu chakununua. Anaweza kubadilisha pesa katika duka na kitu ambacho anakihitaji. Mnunuzi ni customer kwa lugha ya kimombo. Mnunuzi ni mtu ambaye anahaja na jambo fulani katika soko.

Kaskazini ni mwelekeo ama direction. Mwelekeo katika dira wa katika dira inayotumika duniani. Kaskazini kinyume chake ni kusini, kusini. Kwa hivyo kaskazini ni mwelekeo katika dira ya kiswahili.

Julai ni mwezi kati ya miezi mi kumi na miwili ilio katika mwaka. Julai ni mwezi wa tukiangalia januari, februari, march, april, may, juni. Julai ni mwezi wa saba ambao katika mwaka.

Kompyuta ni chombo ambacho kinatumika katika teknolojia kuweza kupanga kazi za kama vile kazi zilizo katika teknolojia ama programu na hutumika kufanya kazi tufauti kama vile kupanga miradi.

Ofisi ni chombo ni kitu ama mahali ambapo kazi zinafanyika ambapo kustawi kuwakilisha na kufanya vitu kama hivyo. Katika kampuni kuna ofisi ya manager, ofisi kama vile ya kusmamia shuguli fulani katika dipati.

Shati ni aina ya nguo. Kwa sana hutumika katika ofisi. Inavaliwa na watu. Shati ni nguo ambayo inatumika officially ama rasmi katika shughuli zile. Kuna tofauti yake na tishati.

Taxi ni aina ya chombo cha usafiri katika uma. Taxi ni gari ambalo unaagiza na kufanya iwe binafsi na kupeleka mahali ambapo unataka. Tofauti yaki ni public vieko.